Ningependa kuzungumzia zaidi, aina ya ladha, ninazopendelea zaidi katika chakula changu. Kwa ujumla, mimi ni mtu anayependa chakula sana, chenye viungo na ladha ya ukali kidogo. Ninahisi kuwa pilipili na viungo kama tangawizi au iliki, huleta uhai katika mlo. Kwa mfano, nikila pilau au biryani, napenda iwe na harufu nzuri ya viungo ambavyo inasisimua hamu ya chakula ladha ya ukali, inanifanya nifurahie kila tonge na inanifanya nijisikie mchangamfu zaidi baada ya kula Hata hivyo, mimi pia hupenda ladha ya utamu Hasa baada ya mlo mkuu, napenda matunda mapya kama maembe au mananasi, kwa sababu yana sukari asilia ambayo ni nzuri kwa afya. Wakati mwingine sipendi chakula chenye chumvi nyingi sana, napendelea ladha ya asili ya mboga na nyama, ijitokeze yenyewe bila kufunikwa na chumvi kupita kiasi. Mwishowe, naona kuwa siri ya chakula kizuri ni uwiano wa ladha. Chakula kinachochanganya ukali, utamu kidogo na ladha ya kutosha ya viungo ndicho kinachonivutia zaidi. Hiyo ndio sababu mimi hufurahia sana mapishi ya kitamaduni ambayo yantumia viungo vya asili kupata ladha nzuri.

Ningependa kushiriki nanyi kuhusu Tukio moja muhimu sana ambalo ilibadilisha mulekeo wa maisha yangu Tukio hilio ni siku yangu ya mahafali Yani siku nilio hitimu masomo yangu na kumbuka siku hiyo ilikuwa ya kipekee sana Bada miaka mingi ya kusoma kwa bidi Kukeshe usiku kucha na kukabiliana na changamoto mbali mbali Hatimai nilifika muisho wa safari hiyo yekimasomo. Nilijisikia mwenye fahari sana kufa joho langu na kupea cheti changu mbele ya wazazi wangu na marafiki. Kilichofanya siku hiyo kuwa muhimu zaidi situ kilicheti. Bali ni kuona furaha na tabasamu kwenye nyuso za wazazi wangu. Walijitolea mambo mengi ilinifikie pale. Na kuona juhudi zao zikiza matunda ilikuwa baraka kubwa kwangu. Tukio hilo lili nifundisha kuwa uvumilivu, nidhamu, nifunguo za mafanikio. Pia lili nipa ujasiri wakuingia katika ulimwengu wa kazi nikiwa na imani kuwa ninaweza kukabiliana na jambo lolote. Hadi leo, nikikumbuka siku hiyo, inapata nguvu mpia kuendelea kupambana na kufuata ndoto zangu kubwa zaidi. Nikumbu kumbu ambayo, nitaitamii ni maisha yangu yote.

Jambo jipya mbalo nimekuwa na hamu ya kujifunza kwa mdamrefu nalo ni ustadi wa kupiga gita. Siku zote nimekuwa nikivutiwa na jinsi muziki unavyo weza kuunganishwa watu na kuelezea hisi ambazo maneno pekee hayawezi. Najiona nikikiti jioni tulivu nikijifunza codes mbali mbali na kujaribu kutunga njimbo zangu mwenyewe. Kujifunza chombo cha mziki kuna hitaji uvumilivu na mazowezi ya kila siku. Na natani hiyo itanisaidia pia kuungeza nithamu katika maisha yangu. Mbali na mziki pia ningipenda kujifunza luga mpya kama kifaransa au china. Katiko ulimwengu wa sasa uliunganishwa kujua luga zaidi ya moja. Kuna fungwa milango mingi ya fursa ya kazi na kuniruhusu kwelewa tamaduni tafauti na posafiri. Ninaamini kuwa mchakato wa kujifunza haukomi. Kila siku ninafasi ya kupata marifa mapia. Kujifunza gita au lugampya kutanipa changamoto ya kiakili na kunifanya nifurahie wakati wangu waziada. Kwanjia yenyetija. Ni lengo langu kuanza masomo haya kabla ya mwaka huu kuisha ili niongezi ujuzi mpya kwenye maisha yangu.

Kwa sasa, sina ndege wa kufugwa ndani ya nyumba yangu. Lakini sote tunajua jinsi ndege walivyo viumbe vya kupendeza sana. Mimi hufuraiya sana kuwaona ndege wa asili wanaokuja kwenye bustani yangu asubui. Sauti zao za kuitana na kuimba huleta utulivu mkubwa. Na amani unapoanza usiku mpya. Naamini kuwa ndege wana uwezo wa kipeke wakuleta uhai katika mazingira yoyote. Hata hivyo, kama ningepata nafasi ya kufuga mmoja, ningependa kuwa na kasuku. Kasuku ni ndege wenye akili sana na uwezo wa kuiga sauti za watu. Jambo ambalo nilakustajabisha. Ni marafiki wazuri na wanaweza kuishi kwa miaka mingi ikiwa watatunzwa vizuri. Kwa kupewa chakula bora na nafasi ya kutosha kuruka. Kwa ujumla nadhani kufuga ndege ni jukumu kubwa. Kwa sababu wanahitaji uangalizi wa hali ya juu na upendo. Iwe ni ndege wa kufugwa ndani au wale wanaopaa angani kwa uhuru. Ni muhimu sana kulinda mazingira yao. Ili waendele kutupa uzuri na nyimbo zao tamu kila siku. Hii ni njia moja ya kuhakikisha kuwa asili yetu inaendelea kuwa na ustawa.

Ninavyo pitisha muda wangu wakati wa siku za mvua kwa kweli mimi ni mmoja ya watu wanao furahia sana hali ya hewa ya mvua kwa sababu inaleta utulivu na baridi ya kupendeza mvua inaponyesha shugli yangu namba moja ni kusoma kitabu, nikiwa nimejisitiri vizuri ndani ya nyumba Kuna ladha ya kipekee kusikiliza sauti ya matone ya mvua yakigonga paa huku nikijitumbukiza katika ulimwengu wa hadithi. Mara nyingi mimi huandamana na kikombe chai au chai ya moto yenye tangawizi au kahawa ili kuupa mwili joto. Pia siku za mvua ni wakati mzuri wa kutazama filamu au vipindi vya televisheni ambavyo sikuwa na muda wa kuzitazama awali. Kama mvua sio kali sana, mimi hupenda kuketi barazani na kutazama jinsi mimea au miti inavyopata maji ya asili. Hali hii inanifanya nitafakari na kupumzisha akili kutokana na fujo au maisha ya kila siku. Ingawa mvua inaweza kuzuia baadhi ya shugli za nje. Kwangu mimi ni fursa ya kujikita katika kazi za ndani ya nyumba kama vile kupika chakula cha asili chenye ladha nzuri. Naamini kuwa siku za mvua ni zawadi inayotulazimisha kupunguza kasi ya maisha na kufurahia amani ya nyumbani.

Ningependa kuzungumzia jinsi ya ninavyo itumia mtandao katika maisha yangu ya kila siku. Na hasa kama ni inapendelea kutumia wifi au data ya simu. Kwa kusema ukweli mimi hutumia viyote viwili kulingana na mazingira nilioko. Inapokowu nyumbani au ofisini mimi hupendelea sana kutumia wifi. Wifi ni nzuri kwa sababu kwa kawaida, huwanakasi zaidi na haina kikomo cha matumizi. Jambo ambalo huniruhusu kutazama video na kupakua mafaili, makubwa na kufanya mikutano ya mitandaoni bila wasiwasi wakuishiwa na bundle. Pia, wifi husaidia kuokoa charge ya simu yangu ikilinganishwa na data ya simu. Hata hivyo, ninapokuwa safarini au nje ya nyumbani. Mimi hutegemea data ya simu. Data ya simu ni muhimu sana kwa mawasiliano ya haraka. Kama vile kutumia whatsapp, kuangalia ramani ninapokuwa nimepotea au kusoma barua pepe, muhimu nikiwa kwenye usafiri wa uma Ingawa data inaweza kuwa ghali kidogo inanipa uhuru wa kuwa mtandaoni popote pale nilipo Kwa ujumla, nadhani ulimwengu wa sasa unahitaji mu mchanganyiko wa teknolojia hizi mbili bila mtandao, maisha yange kuwa magumu sana Kwa sababu kazi na mawasiliano mengi, sasa yanategemea ulimwengu wakidigitali. Mimi hujaribu kutumia rasili mali hizi kwa uwangalifu ili kuhakikisha na baki nimeunganisha, ni munganisho na ulimwengu wakati wote.